Mtaa wangu naupenda kwa kuwa ukona umoja. Na pia sio ati ni watu wengi ambao wanaoishi kwa katika huo mtaa na pia ni mtaa uliotulia na amani sana. Na kwa zaidi naeza sema ni mtaa ukona hewa safi pia.

Kwangu, naezasema kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni, kulipwa, kuweza kusoma na pia kuelewa mawaidha ya watu wengine walio karibu na mimi, na pia, kitu kinanipa motisha pia kazini ni, umoja wa watu.

Naweza sema kwa kazi yangu naweza taka kwa mtu bora zaidi, kwa mawaidha, nidhamu, na pia kwa matendo na pia niwe na umoja zaidi, ninapokua kazini na niweze kujistahimili, kifedha, kiakili na pia katika jamii yangu pia.

Shughuli zangu za wikendi naeza sema zina jumuika kwa kuwa na marafiki, hapo ndiyo naweza kutembelea majamaa wangu, pia sa zingine kama kuna tukio lolote ya tuseme la mpira na enda au la mziki napenda kuwa nje ikifika muda wa wikendi pia, na pia kuwa na familia au rafiki wangu watu wa mbali.

Wakati wa msongo kazini naeza sema na jaribu yaani watu kukue na maelewano na mtu yoyote asiwe anaishi anafinyiliwa au kitu kama hicho. Kwangu naweza sema lolote kama hilo likiweza kuwa najaribu sana niwe mtu mwenye nidhamu na heshima yaani isizidi kipimo na pia tuweze kuja na suluhisho, jambo hilo lisituzidi maarifa.

Kwangu naeza sema napenda kahawa zaidi ya chai kwa kuwa kahawa inanisaidia kuchangamka. Nahisi niko na nguvu zaidi na pia akili inaweza kuamka. Inga pokua wengine wanasema ni kama mihadharati kwa kuwa iko na uzoefu na inaleta tamaa zaidi kwangu mimi naeza sema kahawa ni kitu bora zaidi kwa kuwa unafungua akili na pia inaleta hiyo uchangamfu kwa kazi.

Kwangu ingawaje siuko kwa mapenzi, naeza sema naskiza wimbo mingi za mapenzi na pia zile za rap na uwimbaji bora wa kitamaduni, wa kiaafrika na pia ngoma za umarekani.

Kwangu naweza sema kwa kulinda mazingira. Najaribu sana nisitumie vitu kama vile plastiki kuwasha moto mali popote panapo dhuru mazingira iwe hewa miti au maji pia. Kwa wangu naweza sema najaribu sana kukaa kwa usafi na kufagia fagia. Taka sana na ni situpi makaratasi ovyo ovyo.

Kwa kuwa miji mingi inapendeza kukiona kwenye runinga kwenye simu pia miji mingi inapendeza lakini yenye ningependa zaidi ni afrika kus kwa kuwa inakaa ni nchi bora zaidi duniani ee na pia ningependa kutulia labda. Kwa wiki mbili aumwezi nikijua wanavyoishi utamaduni wao na vyakula vyao.

Naeza sema kwa utamaduni nishalima kwa kwa kama nani mtu ya yote kwa kia Afrika naamini. Adhi ya watu wengi washa vijijini mwao na pia ukiwa kijijini inakuwa ukulima uko juu. Naeza sema nishalima.

Kile ambacho ninachofanya zaidi kukamilisha kazi muda upasavyo ni kuandika malengo yangu chini na kujaribu zaidi niwe nimetekeleza nusu au nimebakisha robo kumaliza kazi zangu. Na iwe asubuhi lakini baadaye nini ya after chakula cha mchana. Mwili unaanza kuzembea kidogo kwangu. Nawezasema najaribu sana kumaliza kazi zangu ya asubuhi. Ama niwe nimemaliza nusu.

Kwangu naweza sema matukio ya kimataifa nayafuata bora zaidi kwa kuwa yaniwezesha kujua nini kinachoendelea nini kipya kwa kuwa usipoelewa kitu mpya kinachofanyika duniani hautaweza kusonga haraka na pia kiakili pia sa utakuwa umelala, umeachwa nyuma kwa nasemea ya nafuatilia kama vilivyo Trump Alivyo ingia Venezuela Kachukua rahisi wao.

Naweza sema nimefanikiwa bora zaidi kutembea maeneo kama hayo. Naweza sema nimeenda ziwa kadhaa naweza sema ziwa victoria na mito kadhaa nchini nimefurahia sana ni mahali ambapo akili imeweza kutulia na pia na mazingira ni masafi pia.

Sera ambayo ni mzuri kwa kampuni naweza sema ni kuonyesha vile kampuni inavyo panda na pia kuonyesha ubora wake na wanulifu wake.

Kwangu naweza sema heshima, uwajibikaji na pia uaminifu. Na zaidi pia ya maana ni umoja kazi ya hiyo ndiyo vitu naweza sema ni bora zaidi. Na pia zinaonyesha watu na rangi zao za ukweli.

Kwangu naeza sema usiano wangu na wao ni bora zaidi kwa kuwa ni watu wananipa mawaidha na pia wananiwezesha kufikiria bora zaidi na pia wananiwezesha nisifanye makosa ambao walishafanya mbeleni. Kwangu naeza sema ni mambo bora zaidi na pia na kwa watu wazuri sana na pia kwa jamii najitolea kuwasaidi pia.

Kwangu naweza sema muda ninaotumio mtandaonisana ni asubuhi ninapoamka ndio niweze kusama habari ama vitu kama hizo nijue nimeelewa nini kinachotukia kwenye nchi na vitu kama hizo. Kwangu nawezasema asubuhi muda kama wa dakika kama ishirini na labda jioni pia ingawaaje kama sina vitu za maana katika ati na pata kuingia kwenye mtandao.

Sinema naeza sema mara kwa mara ingawaje sio sana vile. Lakini kwangu naeza sema labda mara moja kwa moja ama pia neza vuka. Tuseme ata mara mbili baada ya mwakarobo au tatu pia sio kwa vile sana.